Kwa maisha hapa duniani kuna mambo ambayo tangu uzaliwe unaanza kujifundisha. Na kuna mafunzo ambayo utajikuta, unajifundisha kule shuleni. Kuna mafunzo utakuta, unajifundisha kule nyumbani. Kuna mafunzo utakuta, unajifundisha katika tu maisha, katika kuangalia maneno au mambo vile anavyoendelea. Kama vile waswahili wanasema kuishi kwingi kuona mengi. Kwa hivo mafunzo katika maisha ni mambo ambayo unatarajia. Uwe unapenda au usipende. Na pia mafunzo katika maisha unaweza kufundishwa na mtu ambaye huku mpenda wala huku mdhamini. Lakini alikuwacha na funzo ambayo hutawahi sahau. Aidha kupitia matendo yake au kupitia jambo fulani alilokutendea anakuwacha, amekufunza mambo ambayo hata ungeenda chuo kiku haunge fundishwa. Kwa hivo, mafunzo ambayo nimesoma ni kati ya hizo ambazo nimetaja. Kuna zile nimejifunza kimaisha, ambayo kama naweza kusema mfano ni katika maisha ni muhimu uelewe kwamba maisha ni yako. Wewe ndiyo utaamua mahali unataka maisha ikufikishe. Kwa hivyo, hakuna mtu ambaye ata kuelezea, hata ukielezewa ni wewe ndiyo utaamua. Na ni muhimu ujiambie hivyo kila siku, usije ukawekea wengine mzigo wa maisha yako. Hiyo ni jambo ambalo nimejifunza kutokana na mambo ambayo nimepitia tangu kuzaliwa kwangu kwa sababu wazazi wangu wali aga dunia. Kwa hiyo nikajikuta sina wa kuangalia. Wa kuangalia ni mimi mwenyewe najirudia ndani na wa kunisaidia pia watu wakati waliona hawako wakatoroka. Kwa hiyo hapo ilinifunza kujua kujirudia mwenyewi na kujua kwamba mwenye kuangalia ni mimi na atakaye nitoa hapa ni mimi mwenyewe mpaka mahali nitakapota ka tufike. Kwa sababu ya muda ningesema mengi lakini kuna mambo mingine ambayo nimefunzwa ambayo ni muhimu sana. Na kuna mafundisho nimepata kutokana na dini ya kikristu na kutokana na mtu ambaye ninaenzi sana. Ni mtu ambaye anaishi kwa maisha ya imani. Mtu ambaye tabia zake ni tabia za kumcha mungu. Mtu wa kuheshimika. Mtu ambaye haongei ovyo ovyo. Anatenda mambo yake kulingana na mapenzi ya mungu. Mimi kuishi kwangu hizi siku zote ni mtu naweza kusema ni hilo faith kama vile kwa kitabu cha bibilia tunasema abraham ni hero of faith huyu naye aliyenifundisha jambo muhimu na ni jambo la kuishi kwa imani anaitwa david oyedevo ni mtu ambaye alinifundisha maisha yangu niishi kwa imani na kuaminia mungu kwamba yeye ndiye atakaye weza kunisaidia. Na ni jambo ambalo nimeishi nalo, tangu utotoni, na mpaka sasa najivunia.

Mimi nimezaliwa katika nchi ya Kenya, sehemu au jiji letu kuu la Nairobi. Mahali ambapo nilizaliwa kulingana na vile mama alinielezea ni kwamba alienda kunizaa katika hospitali kuu ambayo inaitwa Pumwani Maternity. Pumwani maternity iko sehemu ambayo inaitwa pumwani katikati ya mtaa ambao inaitua Eastleigh, Majengo, na pia vilevile kuna sehemu kunaitwa ziwani. Sasa sisi tulikuwa tunaishi mahali panaitwa Ziwani. Na ni kama kwa kutembea, utachukua kama nusu saa. Wakati ule kulikuwa tu na mabasi na pia ni mahali ambapo mama angeweza kutembea kama bado ujauzito wake hauko karibu sana kuzaa. Kwa hivyo ni mahali ambapo mahali kama dakika thelathini hivi akitembea vizuri atafika. Kule nilipozaliwa hiyo hospitali vile nimesema iko kati ya hizo vijiji vitatu na pia ni hospitali ambayo imeheshimika sana hasa huku East Africa. Visa vingi sana vya kuzaa au vya kupokea watoto vinatendeka katika ile hospitali kwa sababu hiyo ndio hospital kuu ambayo inapokea wale ambao wanatarajia kupata watoto. Kwa hivyo ni hospitali ambayo wako na experience nyingi sana. Kwa kazi ya kuzalisha wanawake. Ni hospitali kubwa na ni mzuri sana. Mahali sasa nimezaliwa kwa kijiji vile nilivyosema panaitwa ziwani. Ziwani ni mahali ambapo kuna nyumba madogo madogo yalijengwa na wakoloni. Na ni mahali ambapo, karibu na soko kubwa kubwa ambazo ziko kwenye kijiji cha Nairobi. Kama vile soko ya Kariakoo na pia soko ya Kikomba. Kikomba ni soko kubwa sana ambayo huwa wanabadili, huwa wanauza vitu vya kila aina. Iwe ni manguo ya kuukuu, iwe ni mavyombo, iwe ni samaki, iwe ni maboga. Mambo yote yanapatikana pale katika lile soko la kikomba. Na kutoka kwetu mpaka kwa hiyo soko ni mahali pia pa kutembea kama dakika kumi na tano au ishirini hivi. Pia kuna hiyo soko kubaa ambayo nasema ni ya Kariakoo. Kunao watu ambao wanatengeneza vitu vya asili, kama za maridadi, kama vile viatu, vya kiafrika, vikapu ambavyo vinaitwa viondo huku kwetu wanatengeneza vipuli vitu vya kiasili vinatengenezwa kule sana na ni sehemu ambayo inajulikana tangu jadi kwa chakula kizuri sana cha nyama choma na chakula cha kienyeji ambacho kinaitwa mukimo pia mahali naishi ni mahali ambapo watu wanaishi wakiwa majirani wengi na tuko karibu na town haswa. Ukitaka kwenda town ni kama dakika ishirini. Kwa hivyo tulikuwa katika tu katikati ya Nairobi na ni sehemu ambayo tulifurahia kwa sababu mahali ambapo nilizaliwa hiyo sehemu kulikuwa na ushirikiano majirani na tulipendana sana kama majirani.

Kazi ni hali ya maisha ya kawaida ya kila siku. Kunazo zile kazi ambazo mtu anaeza kufanya kama umeajiriwa kule ofisini. Pia, kunazo zile kazi ambazo unaeza fanya ukiwa nyumbani kwa sababu ya majukumu yako ya kawaida. Kwa mfano kama vile kazi ya kuosha vyombo, kazi ya kufua, kazi ya usafi wa nyumbani, kazi ya kulea watoto vile vile kama una watoto. Kazi nyingi ambazo zinaambatana na mambo ya nyumbani. Pia kunazo kazi ambazo kama vile hii ambayo naifanya. Ni kazi ambayo imekuja kupitia mtandao na ni kazi ya unaezaifanya mahali popote. Kwa hivyo, wakati napo anza kazi, ni muhimu kwanza kwangu mimi kujipanga. Ninaangalia ile kazi inahusunini na inataki wa iwe imemalizwa wakati gani. Hivi sasa nilikuwa ninafanya kazi katika ofisi ambayo ilikuwa ni ya shirika la NGO ya kuwasaidia kina mama, kina dada na watoto ambao waliofungwa, waliojikuta magerezani. Kwa hivyo kazi yangu, wakati nilikuwa na ianza, kitu cha muhimu sana ilikuwa niweze kuelewa kwamba kurugenzi anatarajia nini kwangu. Kisha, ninajipanga, ninafanya lile, vile nitakavyo fanya ile kazi, na pia ninajipatia timeline ya vile nitakavyo maliza ile kazi. Kama kunao wenzangu ambao na hitaji kushirikia na nao kufanya lile kazi, tunapatana, na tunapanga hiyo kazi, na tunaifanya. Lakini mimi kama mimi binafsi kama ni kazi yangu, pekee yangu, huwa na hakikisha kwamba nimejipa muda na kipau mbele wa kumaliza kazi. Huwa sipendi ni kumbushwe kazi na sipendi kuona kazi ikiwa mbele yangu, kazi ambayo haijamalizika. Napenda kupanga kazi yangu kulingana na umuhimu wake na haraka vile inavyo takikana. Nakisha sasa ninafanya mambo mengine ambayo ni ya kawaida. Iyo ni wakati ambayo nilikuwa nafanya ile kazi kwa sababu sasa siko kule. Hivi sasa wakati niliacha ile kazi niko nyumbani kwa hivo nafanya majukumu ya nyumbani. Pamoja na kazi kama vile vile hii kazi ambayo nafanya. Ya kurekodi. Kwa hivyo huwa ninatenga wakati wangu wakufanya kazi zangu za ki remote. Kama hizi kazi ambazo ziko kwenye mtandao. Na zipa kipa umbele na malizana nazo. Kisha ninaendelea na kazi zangu au jukumu zangu za nyumbani. Hivyo ndiyo mimi hufanya wakati ninapoanza kazi. Na hakikisha kwamba nimejiyatarisha, nimejiondoa katika mambo ambayo yata ni distract, mambo ambayo yata niondoa katika kufocus kwa hili kazi. Alafu ninashughulikia ile kazi mapema ilivyotakikana.

Wanyama wako aina nyingi sana. Kunao wanyama ambao ni wale wako msituni, kwa kingereza tunawaita 'wild animals'. Kama vile, simba, chui, ndovu, jirafu. Kina mamba, kina 'monkey'. Wanaitsaje monkey? Kuna wanyama kama hao. Na pia kunao, na wale ni wanyama wa porini, umepata hiyo neno, wale ni wanyama wa porini, na pia, kunao wanyama ambao tunaweza kuwaweka nyumbani. Wanaitwa 'domestic animals' kwa lugha ya kimombo. Hawa ni wanyama kama vile, paka, mbuzi, kondoo, mbwa, kuku, wanaitwa aje hawa? Ng'ombe, wanyama kama vile 'pig' yaani nguruwe. Wale ni wanyama ambao unaweza kuwafuga pale nyumbani. Wengine wakawa ni wa kukuletea hela, wa katika kuwafuga, wanaeza kupatia mapato, ambayo unaeza jikimu nayo, kama vile nguruwe, kuku, wanyama kama vile mbuzi, au ng'ombe, kondoo, wanyama ambao wanaeza kuletea pesa kujikimu. Naye kuna wale wanyama ambao wako pale tu 'domestic' lakini ni wa kukupatia ulinzi au umewaweka tu kwa mandhari tu unawapenda. Uwe ni mtu ambaye unapenda wanyama kama vile paka na mbwa. Mbwa anasaidia sana kwa kulinda boma. Na paka anasaidia pia kulinda boma pia kwa sababu pahali paka yuko, huwa sana sana nyoka hawaji na pia panya anawatoa. Kwa hiyo, hao ni aina ya wanyama ambao ni wale wa 'domestic' wa nyumbani. Mimi ninapenda wanyama kwa ujumla. Wale ambao ni wa kule porini, kwa kuwaona au kuenda kuwatazama wakati nina muda au wakati wa likizo, kwa mandhari ya kuji, kujiangalia tu yaani kuona maumbile ya mungu ya wanyama. Wanyama kama vile simba, wanyama kama vile chui, kina ndovu na kina jirafu nawapenda. Na pia, kwa kuenda kuwatazama, au hata kuwatazama kwa runinga, kupitia zile vipindi kama vile 'Natgeo'. Kuwaona vile wanavyoishi kule msituni, na vile wanajitafutia chakula na kujikimu kule. Pia ninapenda wanyama hawa ambao ni wa nyumbani, ambao wanaeza kunisaidia kujikimu. Kama vile kuku nimewafuga, wananipa mayai, na pia naweza kuuza kuku wenyewe. Kwa hivo wananisaidia kujikimu kimaisha. Kunao pia mbuzi na ngombe ambao wananipa maziwa ya kunywa na pia ya kuuza. Kwa hivo hawa nyama nawapenda, niwa aina ya kinyumbani na wale wengine, wote nawapenda. Kama vile nimelezea, kulingana na vile ninatarajia kuwahusu.

Vyakula vina umuhimu wao katika mili yetu na kunavyo vyakula mbali mbali. Kunazo vyakula vyetu vya kiasili ambazo tunaziita vyakula vya kienyeji. Tumezaliwa, tukipata wazazi wetu wakila na tukapenda kuzila. Kama vile mboga wa mchicha, mboga kama vile sukumawiki, kunao chakula kama vile samaki, kunao kuku, kunao vyakula vya aina mbali mbali ambazo tumepata. Kama viazi vitamu vile, mihogo, hizo ni vyakula vya asili ambazo tumezipata na tumependa kuzila tangu tulizipata. Pia kwa sababu tunaendelea na kuishi, uvumbuzi uko mwingi sana na tena kwa vile katika dunia saizi soko ni kubwa. Watu wanaishi wakishirikiana na vyakula vinatoka sehemu mbali mbali za dunia. Kwa hivo unapata kuna nafasi ya kujifunza kula vyakula vipya ambavyo vimetoka sehemu mbali mbali za nchi. Kwa mfano kama vile nchi ya wachina wako na vyakula mbali mbali, ambavyo wamelea na wanakula. Wanakula vitu vingine ambavyo sisi tukiangalia unaona kama sio chakula nzuri, lakini wao wamezoea kula. Pia kuna sehemu zingine, nchi zingine, hata za kiafrika. Ambao pia wanaweza kukula kula vyakula vingine kama wanyama wa msituni, kama vile monkey au baboon, wanawakula. Kwa hivob inategemea sana na mahali wametoka. Siku hizi dunia imekua ndogo, watu wanabadilishana culture na pia wanabadilishana vyakula. Kwa hivo utakuta ile chakula ambayo ulikuwa umezoea kula iko, lakini kuna nafasi ya vyakula vingine vipya ambavyo unaweza jifundisha kula. Mimi kwa maoni yangu, vyakula vipya ni mzuri kujaribu na ni muhimu kwanza kujua ni chakula gani, au imepikwa na viungo gani. Kwa sababu, wakati mwingine unakuta, watu wanakula vitu vya ajabu ajabu ambavyo mimi kibinafsi singependa. Kwa hivo, naweza kusema mimi niko na uoga wa kujaribu vyakula vipya. Katika maisha yangu. Huwa na jitahadharisha tu. Sio kwamba ukizila utakufa, au vitadhuru afya, nikona na ule utaratibu au upole, au kujivuta, nisiweze kukula chakula ambacho, sikijui wala sikielewi. Kwa hivyo kulingana na hili swali, kama napenda kujaribu vyakula vipya, naweza sema sipendi. Sipendi kwa sababu chakula ambacho sijakielewa wala sijui kimetoka wapi au kinapikwa vipi nahisi uoga, sina ule uhuru wa kutamani.

Baiskeli ni nzuri sana ya kueza kufanyia mazoezi. Tangu kitambo kulikuwa na baiskeli ambazo huku kwetu Kenya walikuwa naziita Black Mamba. Iyo ni kwa sababu zilikuwa na zile taili zao. Kuna vile zilikuwa zinakaa. Sijui kwa nini walikuwa wanaziita izo baiskeli Black Mamba. Lakini nikiwa nakuwa kama mtoto niliona watu wengi, watu haswa nyumbani ambao walikuwa wanapenda kuendesha hiyo baiskeli. Walikuwa kama vile walimu wakienda kufundisha na sababu walikuwa wanaenda sehemumbali mbali. Lakini siku hizi, baisikeli ziko hata za watoto kwa wingi na pia zikona nini tafauti, zikona nguvu tafauti, tafauti. Kunazo zile za mashindano, makali ya speed. Na kunazo zile tu za kawaida. Kama iyo black mamba. Kwa hivyo baisikeli ni mzuri. Lakini pia kuna baiskeli zingine ambazo sio zile za kuenda mbali zinaitwa stationary bikes. Hizi baiskeli utazipata kwenye gym ziko pale kisa na maana. Au muhimu wao pale kuwa kwenye gym iweze kukusaidia kutengeneza misuli yako na pia kupunguza uzito kwa sababu huwa ukifanya mazoezi kwa ile baiskeli statationary bike ina ina kupatia afya mzuri sana unaburn calories mingi sana kwa hivo baiskeli ni nzuri. Sasa katika kuendesha ile baisikeli ambayo huwa inasonga, mimi hapo huwa na changamoto, sijaendesha baiskeli kwa sababu ya kuona kwamba sina ile kubalance, sijui kubalance iyo baiskeli ambayo ya kuendeshwa ikienda. Sasa hapo nikona weakness kiasi. Lakini kuna hii baiskeli ambayo huwa inakua kwa gym Stationary bike inaiitwa baiskeli ya kufanya spin class. Hiyo baiskeli naipenda sana. Kwa sababu napenda mazoezi. Ni baiskeli ambayo haisongi. Iko na vile ambayo unaweza kuigeuza au kupima kulingana na vile unatarajia kuitumia, utaweka lengo lako unataka kuburn calories ngapii. Na pia unataka kuiendesha kuonyesha kama vile unayapanda mlima au unateremka ikona setting na io napenda sana kwa sababu ni kitu ambayo naweza control na kwa sababu imesimama pale napenda tu niendeshe iweze kunijenga afya yangu. Kwa hivyo naiseti kulingana na matarajio yangu kwa hiyo session. Pia kuna zile session za zinaitwa spin classes ambaye kunae mwalimu wa zoezi yanaozungumzia pale mbele na nyinyi mnaendesha akiwapeleka kukiwa na mziki. Hua ikona mandhari mzuri sana inafurahisha. Unafurahia kusikiza mziki ukifanya iyo mazoezi kwa baiskeli, hiyo ndiyo napenda. Sio ile ingine yaku, kuendesha njiani nikienda.

Kuogelea ni kuzuri sana. Kuogelea iko na umuhimu ambayo inapatia miili yetu. Kuogelea ni aina ya zoezi ambayowa kati unajimudu ukiwa kwenye maji unagusa sehemu zote za mwili. Kwa hiyo ni zoezi ambalo linatengeneza mwili kila sehemu kwa saabu inakuwacha unalegea na pia inahusu misuli na sehemu zote za mwili kufanya kazi pamoja. Kwahiyo kuogelea ni kuzuri sana kama zoezi. Pia kama kitu ambacho unapenda kufanya wakati waziada. Kuna kuogelea kwenye bahari kama vile bahari lahindi ambako kuna maji ya chumvi na pia kuna kuogelea kwenye swimming pool. Ile ambayo unaeza ipata imeekwa sehemu fulani, kama vile kwaoteli, ama vile kwenye shule, kunazo hizo swimming pool. Ambazo unaeza kujifunza, kuogelea kule unapata kuna sehemu ya wale ambao wanajifunza au ni watu mahali ambapo unaeza kutembea kwenye maji, na pia kuna mahali wanaita depend. Kwa hivyo, unaeza anza kujifunza kwa fititatu mahali ambapo unaeza simama kuna kutembea kwenye maji na ukiwa umejua kuogelea vizuri, unaenda kule kwenye deepend, kule kwenye maji ambayo niyako katika ni mingi sana. Tena kuna hiyo kuogelea kwenye bahari ama kuogelea kwenye mto. Kwenye bahari, kama vile bahalila indi kuna majiya chumvi na pia kuna mawimbi makali ambayo huwa yanakuja. Waves wakati mwingine kwa hivo kuogelea kule pia, kuna utaka ustadi wake. Na pia ni mzuri, pia kuna kuogelea katika mto. Mto maji ambaou nakimbia, ukienda, kuogelea kule. Wakati nilikua katika kidato cha sekondari la form two, katika ile shule tulikuwa tunasoma, kuna wakati kulikuwahakuna maji, kwa hivo ilikuwa inabidi, tunaenda kuchota maji huko kwenye mto. Saa tulikuwa tunabeba manguo, tukienda kuosha kule, na pia tunabeba maji ya kurudinayo. Wakati tunakwenda kule, kufanya kazi hizo, tulikuwa tunaenda, tunaogelea. Na pia kulikuwa na barabara ya reli ambayo ilikuwa pale juu tulikuwa tunapanda juu na tunajitupa kwenye ule maji wambao ni wamuto rivayala. Kwa hivyo tulikuwa tunaogelea hapo tukirudi shuleni unakua umeoga na umeosha vitu vyako umeenda navyo kwa shule. Na baharini tukiwa likizo kama kazini tunapelekwa bahari la indi tukaogelea kwenye maji ya chumvi kukiwa na mawimbi makubwa hiinilikuwa nafurahia sana. Pia nilijifunza kabisa kuogelea kwa swimming pool. Nikiwa mdogo na nikapenda kuogelea. Kwa hivo ninapenda kuogelea na eza kuogelea kwa ile sehemu ambayo maji iko kidogo na pia na eza kuogelea kwenye deep end. Ambako ninapanda kule juu ninadive na ninaogelea. Kwa hivyo mimi, kama vile mmesikia ninasema mengi kuhusu kuogelea ni kumaanisha kwamba napenda kuogelea. Nizoezi kwangu na tena ni raha ni kama kujivinjari kwangu kuogelea na upenda sana.

Lengo ambalo nimekuwa nayo kazini. Haswa wakati nilipokuwa nafanya kazi katika shirika. Ilikuwa ni kujifunza, kujikuza katika kuelewa. Masomo aina mbali mbali niweze kuongeza shahada. Ili niweze kupata promotion kupewa cheo kule kazini. Na pia, lengo lingine nikiwa pale pale kuwa kuweza wakati nimepata promotion au kupewa cheo niweze kuwa na mapato ya meongezeka. Tena wakati ninapoenda nitamo, wakati ninapo wacha kazi, niweze kuwa na pesa nyingi nikiwa nina wacha kazi. Hio ni lengo ambayo, nilikuwa nayo kwa mudamrefu. Kwa hivyo kazini, nilikuwa ninafanya kazi kwa bidii sana na pia kuongezea masomo aina mbalimbali. Nasema nilikuwa kwa sababu pahalipale nilikuwa nafanya kazi. Contract ziliisha. Kwa hivo ikawa vile ziliisha hakukuwa na ufadhili, ikawa basi hakukuwa na budi ila kuwacha ile kazi. Sahizi malengo yangu katika kazi ambazo nafanya kwa sababu kama sahizi nafanya kazi ni kufanya kazi yangu kwa uadilifu, ni kufanya kazi yangu kwa ukakamavu, na pia kufungua akili yangu ili niweze kuelewa kazi ambazo zinajitokeza ambazo siku wa nimezielewa wakati mwingine. Kwa vile sahizi nafanya kazi aina mbali mbali zikiwa nyumbani, lengo langu kubwa ni kuwa mtu ambaye anajifungua kujifunza mambo ya kigeni na pia kujifunza kutaka kuelewa mambo ambayo yanafanyika siku hizi ili niweze kukua flexible, niweze kujikimu pia. Kwa hivyo lengolangu refu ni kuwa wazi kwa kusoma na kupokea mambo ambayo yanakuja siku hizi, ili niweze kujikimu na kupata hela za kunisaidia katika maisha yangu. Kwa hivo kazi yoyote ambayo nimeweza kuipata kupitia mambo ya online, huwa na yachukulia muhimu na napatia kipaombele. Ili niweze kuwa mtu muadilifu katika hiyo kazi na nijifunze mengi. Lengolangu kuu zaidi, huwa ni kukubali kujifunza, sababu siku zinapoendelea kwenda mafunzo yanakuwa mambo yanabadilika. Kwa hivyo kama wewe siyo mtu wa kubadilika au kukubali kujifunza mambo mapya, unakuta kwamba umewachwa kiteknolojia, umewachwa kimawazo. Na mimi lengolangu kuu nisiachwe kiteknolojia na nisiachwe ki mawazo nijikuze katika hali na mali. Ili niweze kuwa mtu ambaye ninaleta value katika hizi nyakati ambazo tunaishi.

Utotoni, uko na mambo mengi sana ya kufanya. Kwa sababu mtu wakati bado ni mtoto ako na mchezo mingi, ako na kutaka kujua mambo mengi kwa kushika kujaribu kuelewa kujaribu kuelewa. Utoto unakuja na hisia tofauti tofauti. Na mimi katika utoto wangu, nlikuwa ninapenda sana. Mambo ya kucheza kulikuwa na michezo aina mbali mbali. Wakati tulikuwa nyumbani kama tumesha toka shule kulikuwa na mchezo ambao tulikuwa tunaita kati ulikuwa ni mchezo ambayo nasema ulikuwa my favourite nilikuwa naupenda sana ilikuwa inanisisimua kuruka, kuhepa mpira wakati napolengwa na wenzangu. Nilikuwa inanifurahisha sana. Pia kulikuwa na mchezo ambao ulikuwa wa kujificha hide and seek. Nikitoka shule, naenda unajitafuta mahali mnjificha mnacheza na wenzenu masaa yanaenda kweli kweli. Kulikuwa pia na michezo ka vile ya kupika. Huku kwetu tunaita kalongo-longo. Kalongo-longo ilikuwa mchezo ambao tulikuwa tunatumia mikebe. Tunatafuta tu vifaa, tunajiundia. Kisha tunajifunza kupika. Tunapika vyakula kama zile tuliona nyumbani. Kwa hiyo, tukiwaiga wazazi wetu vile wamekua wakifanya, hasa unakuta wakati huo, mtu alikua anaenda nyumbani. Anaiba, unga au mafuta kidogo, au ma viazi au chochote ambacho kilikuwa kimebaki, ili aweze kwenda kupika. Katika huo mchezo wa kalongo longo, utoto kama mambo mazuri sana. Baadhi ya hayo ambayo nimesema, ni mambo ambayo nilikuwa napenda sana. Nilikuwa napenda kwenda kucheza. Mchezu huo wa katii. Nilikuwa napenda kufanya hiyo mchezo wa kalongo longo kupika. Pia nilikuwa napenda kucheza mchezo wa hide and seek huo wa kujificha. Na kulikuwa na mchezo mwingine ambao ulikuwa unaitwa bladder, tulikuwa tunacheza, ulikuwa wa kuruka kamba, ulikuwa unafurahisha sana, nilikuwa nasikia vizuri sana kwa sababu, huo ndio wakati ninge epukana na kazi, zile za nyumbani. Kwa hivyo nilikuwa nikipata nafasi kama vile nikuwa msichana wa mtoto wa kwanza wa kisichana, nilikuwa na majukumu mengi sana pale nyumbani, ambayo ingeninyima watoto wangu kwenda kucheza. Kwa hivyo nilikuwa na majukumu ya kulea mandugu zangu na kufanya kazi zile za kinyumbani, nafasi yangu haikuwa nyingi kama ya wale wengine. Kwa hivyo wakati nilikuwa napata nafasi hiyo ndio mambo nilikuwa napenda kufanya niende nicheze na wenzangu niondoke kazi za kinyumbani hiyo ndio ilikuwa kama kupumzika kwangu na furaha yangu.

Wali ni chakula ambacho kinapikwa na ingredient yake kabisa ni mchele. Na ugali nao ni sima ambao unapikwa kutokana na ingredient yake ambayo ni unga wa mahindi uliosagwa. Au unga wa mawele au unga wa cassava ambao ulikaushwa ukasagwa, au unga wa wimbi unaosagwa. Kwa hivyo ugali unaeza kupikwa kwa unga za hizo mimea ambayo nimesema. Kama vile, wimbi, mawele, cassava. Unga unaeza tengenezwa kupitia hizo na pia mmea wa mahindi pia. Wali nao unatokana na mchele na hizi chakula zote mbili ni tamu sana. Wali unaeza kuupika kwa njia tofauti tofauti. Unaeza ukakaanga mchele au unaeza kupika wali ambao ni wa pilau. Unaeza kupika wali ambao ni wa biriani. Unaeza kupika wali ambao ni wa pilau, unaeza kupika wali ambao ni wa kuchemshwa, wa kuchemshwa, wali wa nazi, unaeza kupika wali ambao tu ni wa kuchemshwa, wa kawaida. Kwa hivyo wali unaeza ukaupika kwa njia nyingi sana. Unaeza kupika na kuchanganya na ile maboga ambaye ungetaka, au unaeza ipika kando na kisha ukatengeneza vitoweo vya aina tofauti tofauti. Ugali nao kuupika ni ule ule njia. Maji yakisha chemka, unaweka unga wako. Uwe ni unga wa mahindi, au ni unga wa mtama, au ni unga wa mawele. Unaeza kupika, ukaukoroga, kisha ukaiva. Na ugali haswa, huwa unaweza kukula na supu, au maboga ya aina, tofauti, tofauti. Unaeza kula na samaki, unaeza kula na mboga, unaeza kula na vitu kama vile maharagwe. Hizi chakula mbili unaeza zipika na ukazila na vyakula vingine kando yao lakini kati ya hizi mbili mimi napenda kula wali. Wali kwa sababu kila wali unaeza hupika kwa njia nyingi sana. Na nikaula pia mapochopocho, tofauti, tofauti. Kwa hivyo mimi napenda wali na tena wali ni kila sisikii ukiwa mzito sana kwenye tumbo. Ugali, uko na uzito wake. Unataka ukila, unaukula wakati wa mchana kama una kazi mingi sana. Usiskie kama kwamba uko na mawe kwenye tumbo. Kwa hivyo kati ya hizi chakula mbili, mimi napenda wali. Wakati mwingine nikiamua naupika wali wa nazi, wakati mwingine nauchemusha, wakati mwingine naupika kama pilau na biriani. Kwa hivyo, inaleta msisimko mingi tofauti na unakua mtamu.

Sikuizi kuna michezo nyingi sana za video na hizi michezo za video unaeza kujipata kwenye simu, unaeza zipata michezo za video kwenye tarakilishi kama hili kompyuta, unaeza zipata katika zile apps mbali mbali za michezo. Pia unaeza zipata ata pia kwa televishen. Hivyo ziko kila pahali na kuna michezo pia za aina tofauti tofauti za video. Kunazo zile ambazo zinaashiria vita. Kunazo zile ambazo zinaonyesha mchezo kama vile wa kandanda. Ama michezo kama vile pool. Ama michezo kama zile za pesa. Michezo ni za aina nyingi sana. Tena kunazo zile michezo kama zile za puzzles za kujaza ambazo zinasisimua akili. Zinafanya mtu kufikiria kujua vile atapanga vitu. Ama atacheza nazo vipi. Hizo ni michezo mingi sana. Na ziko, hata kwa simu yangu ziko. Lakini kulingana na mimi sipendi sana kuzicheza. Sioni nikiwa na ule wakati wa kuzicheza. Huwa naona mtoto wangu akizicheza sana. Na ata kwenye simu yangu. Anakua amejiekea zile michezo. Na zinajaza hata simu yangu. Lakini mimi binafsi sipendi kucheza hizi michezo za video. Naweza tu kucheza nikiwa niko na mwanangu ambaye anakua amezieka kwenye simu yangu na wakati fulani ataniambia mama tucheze hii. Lakini mimi mwenyewe sina ile motisha ya kucheza michezo za video.

Mtandaoni ni maali ambapo watu wanapata kuwasiliana kwa njia tafauti, tafauti. Kuna kuwasiliana kupitia video, kuna kuwasiliana kupitia mambo ambayo watu wanapost kulingana na maudhui flani. Kuna pia kueka picha, mtandaoni zikiwa na ujumbe tafauti, tafauti. Kwa hivo mtandaoni kuna mambo mengi na pia mtandao unagusisha au unaweka pamoja watu wa tabaka mbali mbali. Tena watu wa inchi mbali mbali na watu wa sehemu mbali mbali kutoka hii dunia. Kwa hivo mtandaoni sikuizi, ndiyo nusu ya kuonana. Kuna wakati kwenye mtandao, kunazo hizi app tafauti tafauti ambazo, wanakuambia uweke picha yako ili waweze kukutambua. Utaambiwa uweke profile yako na pia uweke maneno kidogo kukuhusu. Kunazo zingine ambazo, pia hawakuelezei, lakini unaweka ile profile yako na sio lazima. Unaweza kuweka picha yoyote ambayo, unataka. Sio ya kujitambua. Mimi hupenda kueka picha zangu kwenye mtandao. Ninajua kuna hatari ya kuweka picha mtandao lakini huwa sina ule uoga kwa kuwa napenda kujulikana na kazi yangu na kujionyesha katika mahali popote ambapo niko kwenye mtandao. Iwe ni mtandao wa WhatsApp kuna ukiingia utapata kazi yangu ambayo nafanya ya mtandao na pia utapata picha yangu na profile yangu ikiongelelea kile ninafanya. Kwa sababu mimi huweka picha yangu ni kuonyesha, unajua picha huwa inaeleza mambo mingi na inakuweka karibu na watu. Ni hatari na ni mzuri lakini kwa sababu ningetaka watu wanilinganishe na ile kazi wawe huru na ni kazi ya kuzungumza watu inakuwa ni vigumu mimi kutoweka picha yangu. Sababu ni ngumu sana watu kuamini kukuwa na mawasiliano na watu ambaye hawawaoni. Hata hawana picha hawaelewi. Kama bali wanazungumza na AI au ni binadamu. Kwa hiyo, mimi huwa naweka picha yangu au picha zangu mtandaoni kuonyesha kwamba. Mimi ni binadamu na ni mtu ambaye nina hisia tofauti tofauti. Wajue kwamba tunaweza kuwasiliana na wawe huru kuweza kuleta mawazo yao au maono yao kulingana na mambo ambayo mimi ninayaweka pale mtandaoni.

Siasa ni sehemu ya maisha ya kawaida sababu siasa ndiyo kuwa inaleta mabadiliko katika nchi na pia vitu kama vile maendeleo. Bila siasa ni ngumu kujua mambo ya naendelea vipi. Humwaka kunao mambo mengi ama activities nyingi ambazo zimepangwa za kisiasa. Kwa sababu tunatarajia kutakua na uchaguzi mwaka ujao. Kwaivyo kuna mazungumzo sehemu nyingi kuhusu siasa za nchi vile mambo inaendelea. Na siasa hua pia zinahamasisha watu. Zinawezakuhamasisha watu na pia zinaweza kuwafanya watu wakawa kwa fitina, wakaenda, wakafanya maovu. Siasa ikona hizo hisia. Kuna kusema siasa ya kuleta maendeleo na kunazo siasa za vita. Na pia kunazo siasa za kujenga nchi. Mimi napenda siasa za kujenga nchi. Na za kukritiki government, za kuwaambia, ah, wamekosea, haswa sana sana katika mtandaoni wakati kuna mambo ambayo ya nazungumziwa pale, huwa najikuta natoa mawazo yangu kuhusu mjadala ambao unaendelea wakisiasa. Lakini haswa mimi napenda mjadala wa siasa kuhusu maendeleo, mambo ambayo itanifaa mimi, familia yangu, community yangu na nchi yangu, mambo ambayo yanaleta maendeleo. Hayo ndiyo mambo ambayo napenda kuzungumzia katika ulingo wa siasa. Huku kwetu, kuna msemo wanasema, siasa mbaya, maishambaya. Sipendi kuhusiana na siasa ambazo ni chafu, za kuvuruga watu, za kuwaweka watu mori au motisha, wakwenda kuharibu mambo, auza kugawanya makabila aina mbalimbali. Hizo mimi sipendi kuhusiana nazo. Mimi napenda mazungu mzo ya siasa ambayo ya naleta umoja, ya naleta amani na ya naleta kushirikiana katika hali ya maendeleo ya nchi. Nchi iweze kwendelea mbele, iweze kunufaisha watu. Huku kwetu vile tunao uhuru wakuongea siasa, wakati mwingine ni mzuri na wakati mwingine ni mbaya, kulingana na serikali. Wengine wakiongea, waseme ukweli, unapata kuwa, wanashikwa, wanafungiwa, wengine wanaenda wakawa, wakauwawa. Lakini yangu ni mazungumzo ya siasa ambayo tu yanalenga kujenga nchi, yanalenga kuunganisha watu wa tabaka mbali mbali kwa lengo la maendeleo au ubore shaji wa maisha wa kila mtu ambaye anahusika katika ile nchi. Iwe ni mzaliwa wa hapa. Hau ni mgeni ambaye atakuja kututembelea katika nchi yetu. Ahisi kwamba ako nchi ambayo ikona uhuru wa siasa.

Habari za nchi au habari za ulimwengu mzima, kitambo tulikuwa tunasikiza habari, kupitia redio, sana sana ilikuwa redio, na pia televisheni. Siku hizi, mambo ya kupokea habari. Unaezapokea habari kwa njia tofauti. Unaiza pokea habari pia kupitia mtandao. Sasa siku hizi, sio sana tunategemea kupokea habari kupitia runinga au televisheni, kunazo sehemu mbali mbali, ambazo unaeza kupata kujua habari ya nchi au duniani vile zinaendelea kama vile kupitia tarakilishi za kompyuta. Na pia mtandaoni, kuna apps aina tafauti tafauti, ambazo pia kuna wale ambao wamejipatia hiyo jukumu ya kuweza kuwapa watu habari, kulingala na vile wamepokea. Kuna uzuri wao na kuna ubaya wao. Uzuri wa habari za mtandaoni ni kwamba utapata habari kutoka sehemu mbali mbali na utapata habari ikiwa imeletwa vile ilivyo. Haijakuwa edited sana. Ni habari imeletwa tu vile iko na inaeza toka sehemu yoyote, wakati wowote, mtandaoni habari huwa zinatiririka. Kila wakati, kwenye gazeti, huwa inabidi wachukue habari kutoka sehemu mbali mbali kupitia waandishi tafauti tafauti, waweze kuziangalia zile habari ndio waweze kuzi, kuzieka kwenye, kuziandika kwenye magazeti. Zote ni nzuri, lakini siku hizi kulingana na wakati, muda umekua mdogo. Mahali popote ambapo uko unaeza kupata habari kupitia mtandao. Kwa hivo mimi napendelea kupata habari kupitia mtandaoni. Japo kuwa sana sana mtandaoni changamoto unaeza kuwa uhakikisho wa habari ambayo umeipokea. Uneza kuwa ni habari ya uongo na hakuna ambayo anaezachukua jukumu la kufuata. Lakini katika gazeti kunao ule utaratibu ambao utapata kwamba ule unaeza kuwa na accountability. Lakini kwenye mtandao mtu anaeza toka na jambo lolote akawaelezea na ikawa vile iko. Ingawaje kuna hizo hatari, kwangu huwa naona ni rahisi kwangu kwa sababu wakati mwingi niko mtandaoni. Ikiwa nataka habari, ninazitafuta tu kwenye mtandao, inakuwa ni rahisi kwangu. Na naeza kupata hizo habari kupitia kusikia wala siyo kusoma. Sababu kusoma kunataka uwe na wakati. Na siku hizi, wakati umekuwa mfupi, mambo imekuwa ni mengi. Kwa hivo, nataka vitu vya haraka haraka. Kwa hivo, kulingana na hili swali, mimi husoma gazeti au habari nikipata mtandaoni. Kwangu naona ni hali nafuu kidogo kupata kabari kupitia mtandao sababu ni mahali ambapo ninakaa wakati mwingi.

Wazee kuwa kwenye jamii ni jambo la baraka na ni jambo la muhimu sana. Tukiona wazee wetu inatukumbusha kwamba imetoka mbali. Na tena inatufundisha kwamba tunazo milazetu. Tumetoka katika sehemu tafauti tafauti. Kama vile mimi kwa mfano. Mama yangu aliko zaliwa nisemu tafauti na kule baba yangu alizaliwa. Kwa hivyo, wazee wapande sote mbili wako na utofauti wao kulingana na mila, desturi zao zikiwa tafauti. Kwa hivyo, inaleta ule utajiri wa culture ambazo zinagongana pamoja na unajifunza mambo kupitia wazee wa kitambu ambao wanakuambia historia ya mahali walitoka na yale wamepitia na nyakatizao zao za kitambo walikuwa wanafanya nini. Katika semu zote mbili, kwa upande wa mzazi wangu ambaye ni mama, na pia kwa upande wa mzazi wangu ambaye ni baba. Nimeumbika kwa makabila tafauti. Kwa hivyo, kwangu inaletea hisiya nzuri sana ya kujifunza kutoka kwa wazee. Tena wazee, mahali wapo, kuna msemo inasema, panapo wazee hapa alibiki jambo. Ukiwa na wazee karibu na kuna maneno ambayo yanatokezea inakuwa ni busara kuweka lile jambo kwa wazee kwa sababu kweli kuishi kwingi ni kuona mengi na wanaeza kuwa na wasia wa kuwaelezea ninyi ambao bado munakuwa. Kwa hivyo mimi, uhusiano wangu na wazee ni uhusiano ambao ni wa kuwaheshimu wazee. Kuwaenzi na pia kuwasikiza mambo yao ambayo wanasema kama vile wasia ambazo wanasema. Huwa naona ni baraka kubwa sana kuwa pamoja nao sababu wamekaa miaka mingi. Na wana ujuzi zao zile ambazo zingine hata hawakuzipata kwenye shule. Lakini wamejifunza kimaisha. Kwa hivo uhusiano wangu ni mzuri. Nikienda kuwatembelea kule ninakua na muda wa kutosha wa kukaa na wazee hata kushinda marika zangu na kuzungumza nao. Wako na utajiri mwingi sana na mimi napenda kuwa pamoja nao katika mazungumzo.

Mtandaoni ni kama vile kuona sinema. Kuna mambo ambayo yanafanyika, ambayo yanaletwa kwenye mtandao, mengine ya kuhuzunisha, mingine ya kufurahisha, mambo mingine katika mtandao ni ya kufunza, mambo mingine ni ya kuchekesha kwenye mtandao, mambo mingine ambayo utakuta kule kwenye mtandao ni mambo ya kushangaza sana. Kwa hivyo kwenye mtandao kuna mandhari, tofauti, tofauti. Na ni sehemu ambayo wakati mwingine huwezi kuchambua ni habari gani utapatana nayo. Kwa sababu habari huwa zinatiririka. Za aina tofauti tofauti kulingana na wale ambao umejiunga nao. Zingine zitakuwa zina kufanya unahisi kulala haupendi kwa hivyo unazipita. Zingine zitakuwa zinakupa mafunzo kwa hivyo unamakini ambayo umejifundisha. Zingine, zitakuwa zina kufundisha kama vile mambo ya biashara aina mbali mbali. Au watakuwa wanazungumzia product ama services ambazo wanafanya. Kwa hivyo zina kupa kuona mambo katika hali, tofauti tofauti sana. Na wakati wale wahusika wameweka mambo ya kusoma pale wahusika wameweka posts zao kwenye mtandao. Unapata kuwa watu wakona hisia mbali mbali. Kuna wale watafurahishwa na yale ambayo ya mewekwa pale mtandaoni na kuna wale watagadhabishwa na yale ambayo yamewekwa pale mtandaoni. Kwa sababu kuna uhuru wa kujeleza, kuna uhuru wa kutofautishana kima wazo, kuna uzu uhuru wa maoni tofauti tofauti. Kwa hivyo, watu wanajibu pale kulingana na vile wao wenye wanahisi, wanataka kujibu. Kwa hivyo, ukiwa kwenye mtandao, ukiona zile maoni, mimi kwa niaba yangu naweza sema, napenda sana kusoma maoni pale mtandaoni. Sababu ni wapi pengini utapata, mahali ambako utapata maoni tofauti tofauti za watu, ni hapo mtandaoni. Wengine watagadhabishwa, wengine watapata kitu ya kucheka nacho, wengine watakwazika. Utaweza kupima vile community au wanainchi wanapokea ule ujumbe. Na pia utaweza kuona vile watu wanafikiria katika mawazi yao, mawazo yao, ni mambo ambayo inawajenga ama inawaudhi, ni mambo ambayo inawafanya wahisi vipi. Pia hauna kucontrol au kupima vile watu watakavyofikiria. Kwa hivyo pale ni mahali ambapo inaleta msisimko wa uhuru wa kujieleza. Kwa hivyo napenda sana kusoma kwa sababu mimi mwenye huwa mtandaoni. Nijue mambo gani ambayo wanapokea maneno vipi. Ndiyo na mimi hata wakati ninapopost, niwe naelewa kwamba kuna hatari ya kusoma maoni ya watu wengine. Kwa sababu mambo mingine uneza kujibiwa ikawa ni mambo ambayo yana kukuwaza. Kwa hivyo napenda kusoma maoni mtadaoni.

Kunazo juisi aina mbalimbali za matunda. Ambazo zina utamu na pia ziko tu na mandhari yake kivyake. Kuna juisi ambayo unaeza ipata ya tunda la dafu sana sana uwe yapatikana pwani. Kuna juisi, ambayo ni ya ndimu au vile limau. Kuna juisi ambayo inatengenezwa kwa mwembe, au maembe, au miembi, ambayo imeiva. Kuna juisi ambayo inatengenezwa kwa matunda ya machungwa. Kuna juisi ambayo inatengenezwa kwa matunda ya mzabibu. Kuna juisi ambayo inatengenezwa kwa matunda ya papai. Pia kunazo zile juisi, ambazo huwa zinatengeneza kwa lengo mahususi wa kulinda afya. Na hizi zinatokana na mimea ambayo inaboresha mili etu. Kama vile mimea wa aloe vera. Kuna ile juisi ambayo huwa wanatoa ambayo mtu anaeza kunywa na likasafisha mwili na likaleta uponyaji. Pia kuna mimea aina tafauti tafauti ambazo uwa zinatolewa zile matawi yake ikatengeneza juisi na juisi ikawa ni juisi ambayo unakunywa iwezi kukukonesha mwili kama zile za matunda ya mapera au mpera na hizo ni mojawapo ya aina tafauti tafauti ya matunda. Kwa kila matunda inaeza kutoa juisi ambayo inaeza kusaidia. Haswa juisi nyingi ambazo ziko freshi, ndizo mzuri. Kunazo zile juisi pia ambazo ukienda kwenye maduka yale ya supermarket, utapata miyale artificial yalishatengenezwa kwa kemikali kwa hivo yako kule yamewekwa kwa maduka. Zinazo testi au zinaonja kama vile juisi ya matunda aina tofauti tofauti. Lakini hazijatengenezwa na zile matunda. Zimetengenezo tu na kemikali ambazo zimechanganywa zikaleta ile hisia ya tunda flani flani. Mimi ninapenda kunywa kwanza juisi ambayo ni freshi. Juisi ambayo imetengenezwa wakati huo ama siku huo na imetengenezwa kwa matunda ambayo ni masafi ambayo yalivunwa hasa sana sana yakiwa ni organic ya kilimo hai ni mzuri sana kwa sababu kisa na sababu kwa sababu ya afya kitu ya kwanza na juisi ya matunda aina mbali mbali pia inaleta kuponya mwili. Juisi ambao nayopenda wa tunda ambalo ni tamu kwangu, ni juisi wa matunda ya mapera, sijui kama unajua mpera, ni nyeupe, kunao nyeupe na kunao ingine ya rangi ya pink, huwa ni nzuri sana, haina sukari nyingi na pia ni tamu, nikinywa nahisi, inanisaidia pia kiafya. Kwa ivo napenda kati ya zile zote nazipenda lakini ile naipenda zaidi ni juisi ya mapera na naipenda.

Samaki. Samaki ni wa aina mingi sana. Kuna samaki wa papa, kuna samaki wa tilapia, au nile patch, kuna samaki wa sardine, kuna samaki wa aina tofauti, tofauti kama vile cutfish. Samaki wako wa aina tofauti tofauti. Samaki wengine unawapata kwenye bahari. Bahari ambayo ni ya chumvi. Uwa na samaki zake. Na pia kunao samaki ambao huwa wanategwa kwenye lake ambaye ni fresh water kama vile lake victoria fresh water lake ama Turkana. Wako na zile samaki ambazo zinakuwa kule. Pia kunazo samaki ambao wanaenda kwenye mito. Ukiwa katika mto unapata kuna watu wengine wanajua kutega samaki ambao wanapitia kwa ile maji. Hasa sana sana kama wale cutfish. Pia kunazo zile samaki ambazo siku hizi watu hua wanajifugia wenyewe. Wanaenda wananunua kwenye kampuni wakiwa wadogo, wanazilisha na zikishakuwa kubwa wanaziuza. Hizo zote ni ya ina ya samaki. Nyingi hata siwezi zitaja zote. Tena samaki, unaweza kupikwa kwa njia tofauti. Unaweza kukaangwa kwa kuchomwa kwa mafuta. Unaweza kupikwa ukiwa freshi, ukiwa tu fresh hivo ukakaangwa, uka wekwa hapo. Unaeza pikwa ukiwa kama ushakaangwa na mafuta na ukaweza kuamua kuweka nazi au hata ukiwa fresh bado ukaupika ukaweka nazi. Kuna njia nyingi sana za kupika samaki. Na samaki analeta protein kwa wingi na pia analeta ile madini ya omega tatu. Kwa hivyo samaki ni chakula cha maana sana. Kiafya kina leta mambo mazuri sana katika mwili wa binadamu. Mimi ni bingwa na shabiki wa samaki. Napenda kula samaki kwa sababu samaki naweza kumla akiwa hivo peke yake, naweza kumla samaki kwa sima, naweza kula samaki kwa chapati, naweza kula samaki kwa viazi, ambavyo ni pa chipsi, naweza kula samaki kwa wali. Kwani samaki, unaweza kumla kwa njia yoyote. Kama vile nilivyosema, inaweza kupikwa kwa njia yoyote. Ni chakula ambacho hata nikikuzungumzia sahizi nahisi kutamani. Kwangu ni chakula ambao na upenda. Kuliko vyakula vyote. Haya imeshinda kuku. Ambaye watu wengi wanapenda. Mimi napenda samaki. Napenda kumla samaki. Ule ambaye alikaushwa kwa moto. Kwa juu kali na kwa moshi. Na utamu wake wa kivyake. Pia kunaye yule ambaye ametolewa kwenye bahari. Yako fresh na akachomwa. Pia na utamu wake. Kunae pia ule wa kumpika akiwa fresh. Yaani samaki. Nilivyozungumzia nikiwa na hisia za kumtamani hivi sasa ninavyo ongea ni chakula ambacho napenda na nahenzi sana.

Wakati unafanya kazi na wengine, inabidi muweze kuwa na mawasiliano na kushirikiano katika kazi. Hili muweze kumaliza malengo na matarajio ya shirika ambayo ni muandika kazi. Mahali ambapo watu wako wengi na munatakiwa kutimiza majukumu flani ni muhimu sana muwe na na ushirika. Ili muweze kutimiza yale malengu. Mimi binafsi, katika kujenga mausiano yangu, pale kazini, huwa naakikisha kwamba, nina kukiwa na mpanyekazi mgeni, nina introduce kwa kilimbatana na e, na nina jieleza nani, na fanya kazi gani, na yeye pia vile vile. Waivo ni muhimu kujenga, kujuana kwazi. Kisha pia mzuri kuelewa kazi ya yule mwingine ni gani na yangu ni gani na ni wapi yanapatana. Hili kujua hata katika mawasiliano vile munaweza kupatana pamoja na kutimiza malingo yenu. Pia katika mawasiliano yetu mahusiano yetu najaribu kuongeleshana ana kwa ana, yani face to face, wano ni wano, ama katika mkutano ambayo ni ya kazi, tukiwa pamoja, tunazugunziana pamoja, kumigiliwa na mambo ya kazi. Mawasiliano yangu pia napenda sana nijue mawazo ya wenzangu sababu uwezi kuwa unajua kila kitu. Imuhimu kusikiza wengine, maini yao na vile wanasema ulingana na jambo filani na kazi ambale unatakiwa pia nishugulikia. Na mahusiano yangu pia ni ya kiheshima. Hawe ni mtu ambaye ni tajiri au mkubwa wangu kule kazi ni. Heshima kwangu naona si utumwa. Na mweshimu alie mkubwa wangu. Na pia na mweshimu alie mdogo wangu. Na mtu yoyote ambaye tunafanya kazi pamoja na wangu. Hua na waeshimi. Siangalii kwamba kazi yake nini au ni wamapato kidogo. Napenda kuwa na uhusiano mwema. Kila moja ata awe anatoka wapi pia sipendi mambo ya ukwabila. Napenda tujuwane kikazi kama dada na ndugu na kama wafanyi kazi. Na haswa kazi ambayo ili tuleta pamoja. Kwangu ni lengo kubwa sana katika mawasiliano yetu kwamba katika mazungumziano yetu, ni vipi ambavyo tutaboresha kazi yetu, ni vipi ambavyo tutaeza kumaliza kazi yetu na hiwe ni ahali ya juu. Hivo ndiyo huwa ni natengeneza mawasiliano yangu na wenzangu. Na pia kuwapa wakati wa kupeana feedback, kilingani na mambo tafauti tafauti. Siyo tu maoni yangu ya wawo waweze kunielezea nafikiria vipi. Hivyo ndiyo baadhi ya vile minabotengeneza na usiyane na mzangu pale kazini.